Kila siku, hutumia usafiri wa umma na kutembea kwa miguu kuringana na umbari wa ninapokwenda. Maranyingi hutumia matatu au basi kwa sababu ni rahisi na hupatikana kwa uraisi. Wakati mwengine, ikiwa umbari si mrefu, hupenda kutembea kwa miguu ili kufanya mazoezi na kufurahia mazingira. Jia hizi za usafiri hunisaidia katika kufika kazini au kwenye shughuri zangu za kira siku kwa wakati. Kuokoa gharama na pia kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na msongo mano wa magari.

Mimi hutumia wi-fi au data ya simu kulingana na mazingira ni liyopo. Nikiwa nyumbani au kazini, napenderea kutumia wi-fi kwa sababu ni ya haraka na inasaidia kukoa data ya simu. Lakini nikiwa jiani au mahari pasipo na wi-fi. Hutumia data ya simu ili kuenderea kuwasiriana na kufanya shuguri zangu mtandaoni. Kuchanganya matumizi ya wi-fi na data ya simu hunipa uraisi, uhuru na uhakika wa kuenderea na kazi au mawasiriano mbira katika.

Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazokuwa huru mwilini. Mara nyingi huchagua nguo zinazofaa mazingira niliyopo. Kama nguo za kawaida kwa shughuli za kila siku au nguo nadhifu kwa kazi. Pia napenda rangi zisizopitiliza na mavazi yanayonifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye kujiamini. Kuvaa nguo zinazofaa hunisaidia kujisikia vizuri siku nzima. Kuongeza ufanisi katika kazi na kuonyesha heshima kwa mazingira na watu wanaonizunguka.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli mbalibali za kijamii na kujitolea pale inapowezekana kwa mfano. Napenda kusaidia kusafisha mazingira, kuchangia mawazo kwenye miradi na maendeleo au kusaidia watu wanaohitaji msaada wa ushauri na uelewa. Pia, uhitaji kushirikiana na majirani ili kudumisha amani na mshikamano. Kwa kufanya haya nahisi ninachangia katika kujenga jamii yenye umoja. Ushirikiano na maendeleo endelevu.

Kwa kawaida nafua nguo marambiri hadi tatu kwa wiki. Kuringana na shuguri nilizo kuwa nazo na idadi ya nguo nilizo zitumia na fanya hivyo iri kuhakikisha nguo zangu zinabaki safi na nadhifu wakati wote. Wakati mwingine, kama ni na shughuri nyingi naweza kupanga siku maalum ya kufua iri kuepuka kusongamana kwa kazi. Kufua nguo mara kwa mara, hunisaidia kujipanga vizuri, kudumisha usafi na kujiskia vizuri kilasiku ni napofaa nguo safi.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Mara ya kwanza nilihisi msisimko na wasiwasi kidogo. Hasa wakati wa kupaa na kutua nikiwa angani nilifurahia kuona maadhari ya kutoka juu. Jambo, lililonifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Kusafiri kwa ndege, hunifanya kufika mbali kwa haraka na kwa urahisi. Na hunipa hamasa ya kutembelea maeneo mapya na kujifuza tamaduni tofauti.